Napendelea mazigira ya kazi yaliyo tulivu lakini yenye uhai. Mahali ambapo watu wanaheshimiana, wanazungumza kwa uwazi na kila moja hanahisi yuko salama kutowa mawazo yake. Sipendi presha ya hofu haukelele zisizo za maana. Napenda zaidi ushirikiano na utaratibu hunao eleweka. Katika mazingira kama hayo unafanya kazi kwa moyo si kwa kulazimika na matokeo huja yenyewe.

Jambo la dini ambalo ni muhimu sana kwangu ni imani na maadili. Imani hunipa mwongozo katika maamuzi ya kila siku na maadili hunisaidia kutofanya jambo ambalo linaweza kuumiza wengine. Pia napenda muda wa kutafakari na kushukuru kwani hunisaidia kwenye utulivu wa ndani na kunifanya nihisi nikiwa na mwelekeo sahihi maishani. Kwangu dini ni zaidi ya ibada tu ni mwongozo wa maisha.

Ndio nina ndege mdogo wa kufunga nyumbani aina ya kanari napenda jinzi hanavopiga kelele kidogo asubui, ikileta furaha na mwendo katika nyumba. Pia hunifundisha uvumilivu, kwani anatakiwa chakula, maji na mwendo wa kila siku. Kwa kweli, siyo tu ndege, bali rafiki mdogo anae nifanya nihisi nyumba, nihai na yenye furaha.

Ndiyo, napenda sana kutembea kwa miguu, kunipa nafasi ya kufikiria, kupumua hewa safi, na kuangalia mazingira kwa utulivu. Mara nyingi natembea bila haraka, nikisikiliza sauti za karibu au muziki laini, na hapo mawazo hujipanga yenyewe. Kutembea kwangu sio zoezi tu, bali ninjia ya kujifunza na kujielewa vizuri zaidi.

Ujuzi ninao nahitaji kuimarisha ni usimamizi wa muda. Mara nyingi ninapanga kazi vizuri, lakini wakati mwingine ninapoteza muda kwenye mambo madogo au kuanza zaidi ya moja kwa wakati mmoja. Kuimarisha ujuzi hii kunanisaidia kuwa na ufanisi zaidi, kumpunguza mawazo na msongo wa mawazo na kuhakikisha kila jambo linakamilika kwa wakati bila haraka. Ni hatua ndogo lakini yenye maana kubwa kwa kazi na maisha yangu ya kila siku.

Wakati wa likizo, hujistawisha kwa kupanga mapema shughuli ambazo nitafurahia. Mara nyingi napanga kupumzika, kutembea na kutembelea familia au marafiki na pia kufanya mambo madogo madogo ya burudani kama kusoma au kutembea nje. Huangalia pia ni vyakula au vinywaji ninavyo hitaji ili likizo iwe ya furaha na utulivu.

Ndiyo, napiga kura kila wakati inapokuwa na nafasi na taarifa sahihi. Kwa kweli, kupiga kura ni njia ya kushiriki maamuzi yanayohusia na kuhusu jamii na kuhakikisha sauti yangu inaskika. Mara nyingi, uangalia wagombea na sera zao kwa makini kabla ya kufanya uamuzi. Kwangu kupiga kura sio tu haki bali ni wajibu na njia ya kuadhiri mwelekeo wa maisha ya kila siku.

Muda wangu wa bure huwa ninautumia kwa kufanya mambo madogo yanayoniletea furaha na utulivu. Mara nyingi napenda kusoma kitabu, kusikiliza muziki au kutembea nje nikifurahia hewa safi. Wakati mwingini kuzungumza na familia au marafiki, tukichaka na kushirikiana mawazo.

Uwezo ningependa kuwa nao niuwezo wakuthibiti muda na kusimamia majukumu bila msongo. Hii ingesaidia kufanya kazi kwa ufanisi zaidi, kushughulikia changamoto haraka na pia kuwa na muda wakutosha, wakupumzika na kuwa na familia. Zaidi ya yote ungekuwa uwezo wakuboresha kila kipengele cha maisha yangu taratibu bila kuharakisha au kupoteza umakini.